Je niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikize muziki ili niwe na subiri. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.